Kwa kila wiki lazima niende jumapili kanisani ili kushukuru mungu kwa hiyo wiki iliokua na mafanikio ama iliokua na matatizo kwa hivo kila wiki lazima niende kanisani jumapili.

Mimi napenda majira ya masika. Wakati huo majira ya masika naupenda kwa sababu mvua huwa nyingi na hivyo chakula huwa kingi. Shugli nayopenda wakati huo wa majira ya masika ni kupanda na kupalilia chakula. Wakati huo wa mvua nyingi, hewa hukuwa safi, chakula hukuwa kingi na mazingira hukuwa ya kuvutia.

Sera ya haki sawa. Sera hii inahakikisha kuwa kazini hakuna ukabila, ubaguzi wa kidini, ubaguzi wa walemavu na ubaguzi wa nchi unayotoka. Sera hii inapea changamoto wafanyakazi kufanya kazi kwa bidii na hivyo matokeo huwa nzuri kazini.

Napenda msimu wa kiangazi. Msimu wa kiangazi hukua na joto na kiangazi. Hapa nchini msimu wa kiangazi hukua miezi ya January hadi March na pia hukua kutoka mwezi wa Juni hadi October.

Huku nyumbani, chumba ambacho ninapenda ni jikoni. Kinachofanya nipende jikoni ni kwa sababu hapo jikoni kunapikwa na watu hushirikiana kupika chakula tofauti tofauti ambacho huleta furaha. Shugli inayo nipendeza sana huko ni kupika na pia kula chakula. Inahisi furaha sana nikiwa huko jikoni.

Ningependa kutembelea nchi ya Amerika. Ningependa kutembelea nchi ya Amerika kwa sababu ya kuenda kuona jamii yangu na marafiki zangu. Sina kumbukumbu yoyote ya nchi hii kwa sababu sijawahi enda kutembea nchi hii. Ningependa kutembea miji mingi katika hii nchi ya Amerika kama New York. Ninafuraha kwa sababu mungu atahakikisha nitaenda nchi hii.

Nafua nguo mara mbili kwa wiki. Siku ya kwanza ni jumatatu. Ili kutoa nguo za siku zilizopita na kuanza wiki vizuri. Mara ya pili ninayofua ni jumamosi. Jumamosi ni siku mzuri kwani natoa kila kitu kama vile vitambaa vya kitanda zote na kufua.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi kwa sababu mziki huo huongelea vitu zilizotokea kitambo na hufunza jamii ya sasa vitu za kitambo. Mziki naopenda wa jadi ni benga.

Rangi ninayopenda zaidi ni rangi nyeupe. Rangi hii inanikumbusha amani ninapoiona. Rangi hii nyeupe ninaipenda sana. Na kitu ambacho ninachomiliki chenye rangi nyeupe ni gari langu. Gari langu hufanya nahisi vizuri sana kwa sababu inapogwarwa huwezi ona hiyo kugwarwa. Ninapenda hii rangi na mara nyingi mimi huiona kanisani.

Mimi napenda kunywa chai sana. Na chai, mimi huikunywa kila asubuhi ninapoamka. Jinsi ya kutengeneza chai ni kwanza. Unachemsha maji na unapima hayo maji. Kisha, maji ya kianza kuchemuka, unaweka majani chai. Majani chai na pia unaongeza tea masala. Unaacha hayo maji yanachemka, hadi kilele. Kisha, unaongeza maziwa. Maziwa, unaacha yanachemka na yanashikana vizuri na majani. Pia, unaongeza sukari. Isikue mingi, ikue kidogo. Mimi napenda kunywa hii chai kwa kwangu nyumbani wakati mvua inaponyesha. Nahisi, nisipokunywa hii chai kila siku kichwa itaniuma.

Ushirikiano katika timu yanezaboreka kwa kufanya hizi vitu. La kwanza ni kuwa kiongozi anayeongoza kwa vitendo. La pili ni kuwa na mawasiliano sawa. Kila mutu apewe haki yake ya kuongea. Ya tatu ni kuaminiana. Muaminiane kwenye timu ili muende mbali.

Mimi napenda pilau sana napenda radha ya pilau kwa sababu ya viungo vilivyongezwa na nyama iliyowekwa ndani. Mara ya kwanza mimi kuila pilau ilikuwa kwa sherehe ya harusi nilienda ya rafiki yangu na pilau hiyo ilikuwa na ladha sana. Mtu aliyeniambia kuhusu pilau ni mume wangu. Alienda sherehe ya mahali na akala pilau akaniletea kidogo. Mara ya mwisho nilikula pilau ilikuwa mwaka jana katika sherehe za krismasi.

Mimi natumia wi-fi. Kwa sababu inatumia wi-fi ni kazi ninayofanya. Inahitaji wi-fi kila mara. Wi-fi inayotumia inalipa kwa kila mwezi. Na hivyo inanipatia muda wakutafuta pesa ya kuilipa hiyo mwezi mwingine.

Nikitazama nje kutoka dirishani mwa chumba changu, ninaona mijengo mingi. Mahali napoishi, kuna mijengo mizuri sana ya watu binafsi iliyojengwa hapa nje. Na pia, upande wangu wa kushoto, kuna barabara ambayo magari hupita, magari ya binafsi na magari ya shule. Wakati napenda kuangalia nje ni wakati tu wowote, iwe usiku, iwe mchana. Kuna vitu mingi vya kuangalia kutoka dirishani mwangu. Kinachobadilika wakati mvua inanyesha ni mimea inakua mzuri na inakua yenye rangi ya kuvutia wakati huo. Nahisi kuwa tazama dirisha langu inanipeanga amani kila wakati.

Timu ya mpira wa mguu ninayoipenda ni Manchester United. Timu hii nilianza kuipea supporti mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili. Mchezaji ambaye mi napenda anaitwa Bruno Fernandez. Bruno Fernandez analeta ucheshi sana na umuhimu sana kwenye timu. Sina kumbukumbu yoyote wakati mchezo uliwahi haribika. Mimi napenda kuisupport hii timu yangu wakati wote na kila wakati hii timu inanifanya nisikie furaha.

Mimi napenda kununua nguo sana. Mimi napenda kuvaa nguo zinazo. Ashiria mtindo mpya kila wakati. Sipendi kuvaa nguo za kitambo za miaka iliopita kwani inazeesha inakuonyesha kuwa mtu wa kitambo sana.